Ninajihisi vizuri na mwenye kujiamini kuhusu wasilisho. Najitayarisha mapema, napanga mawazo yangu vizuri, na najitahidi kuwasilisha ujumbe kwa njia iliowazi na ilioeleweka. Huwa nahakikisha wakati na wasilisha ujumbe wangu niko tayari kabisa na sina mambo ambaye yata nichanganya. Pia niko tayari kupokea maoni ili nijifunze na kuboresha zaidi. Kwa hivyo wakati nawasilisha wasilisho langu huwa na hakikisha kuwa kila mtu anatoa maoni yake ili kuhakikisha kuwa wasilisho wangu nibora na tena ni wenye kufana. Najihisi vizuri tena sana na mimi huwa mwenye kujiamini kuhusu wasilisho na jitarisha mapema zaidi na pia niko wazi kupokea maoni na kuyatumia kujifunza na kuboresha ujuzi wangu wa kuwasilisha. Huwa nahakikisha kila mtu ana maoni yake na huwa nasikiza maoni ya pande zote na kuhakikisha kuwa nimejifunza kitu kwatika maoni hii ninapozungumza huwa nazingatia hathira yangu ninayoizungumzia nae ili kuhakikisha wanaelewa kile ninacho wasilisha kwa ivo lazima niangalie hathira yangu nijue kama wanaelewa mambo ambayo nasema na pia nihakikishe kuwa wa.